Naam asanti sana kwa hili swali ambalo natazama video wapi mtandaoni Naam asante sana kwa hili swali ninapotazama video wapi mtandaoni Mimi huwa natumia mahali panapoitwa youtube kutazama video zangu ama mahali panapoitwa tiktok kutazama video zangu mtandaoni sana sana video ninazozipenda ni video za kuchekesha video za kisayansi asanti.

Naam, asant sana kwa hili swali, niambie kuhusu majira yako unayoyapenda Naam, ninavyojua ni kwamba, kuna majira ya aina nyingi Majira ya kwanza ni majira ya kiangazi, majira ya mvua, majira ya mavumbi Kuna majira ya choto jingi ama majira ya jua na pia kuna majira ya kiangazi, majira ninayopenda ni majira ya jua Kwani katika haya majira na kwanza.

Naam asanti sana kwa hili swali kipawa gani ni nacho Naam asanti sana kipawa ambacho mimi huwa nacho ni kipawa chakucheza mpira wakadanda Kwanza la kwanza kabisa kabla tuendelee Kipawa ni nini? Kipawa ni kitu ama talanta ambayo mtu anaweza kufanya kwa ufasihi ama kufanya kwa bila usaidizi wowote ama ni kitu ambacho mtu huwa anapenda kukifanya Kwa hivyo, kipawa mimi ni nacho ni kucheza ka danda Kipawa kingine ambacho mimi hua nacho ni kipawa cha kukimbia ama kipawa cha ukimbiazi Asanti.

Naam asanti sana kwa hili swali je unapenda baridi au joto Naam asanti sana kuna tofauti yoyote katia baridi na joto tofauti ya baridi na joto ni baridi huwa na unyevunyevu lakini joto ni ile hali ya kuongezeka kwa hali ya anga ama hali ya anga kuongezeka kwa jua jua kuwa kali na hivyo kufanya naam joto iwe nyingi. Kulingana na mimi napenda joto kushinda baridi. Kwa nini mbona napenda joto na sipendi baridi? Napenda joto kwa sababu baridi sana sana. Huleta magonjwa kama vile pneumonia, malaria. Joto nayo huwa nzuri sana sana wakati mtu hayupo kazini kwani unaeza enda kuongelea, unaeza tembelea marafiki wako. Asante.

Naam, asanti sana kwa hili swali je unagawanya taka zako Naam, mimi hua nagawanya taka zangu kulingana na namna ama aina ya taka la kwanza huwa nagawanya taka zangu aje kuna taka za kwanza ni taka zinazotokana na mahali mtu anapopikia ama taka zinazotokana na jikoni la pili ni taka zinazotokana na labda makalatasi ama vitu vilivyo mwagika mwagika la tatu, ni taka zilizo tokana labda nguo, ama nimekata kitu, nikakiacha ivo labda, nimekata mti, ama nimekata kitu chochote Huwa nagawanya jinsi, mbona huwa nagawanya taka zangu? La kwanza kabisa, mbona huwa nagawanya taka zangu ni ili kuweza kuzitupa jinsi vinavyo faa.

Naam, asanti sana kwa hili swali je umewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Naam, kama tunavyojua maonyesho ya sanaa, swali la kwanza la kujiuliza kwa kwanza ni maonyesho ya sanaa ni nini? Maonyesho ya sanaa ni mahali ambapo kundi au watu huja na kuonyesha maonyesho yao kama vile jinsi. Labda watu wa jamii fulani hufanya vitu vyao.

Naam asandi sana kwa hili swali je ni mchezaji gani wa michezo unampenda Naam kulingana na mimi napenda mchezo wa kadanda ama mchezo wa miguu Mchezaji ninaye mpenda ni mchezaji ambaye anachezea timu ya Arsenal jina la mchezaji huyo anaitwa Gabrieli Maghalis Mchezaji huyo hucheza nyuma kama defender ama ka kalibu na lango la goli asanti.

Asante sana kwa hili swali je, ni kitendo gani cha wema umewahi kufanya? Naam, Kitendo cha wema ambacho ni umewahi kufanya. Ni kuwapa watu wasiojiweza chakula, sana sana watu wanaoishi katika jamii zisizo jiweza humu nchini Kenya. Jamii hizi sana sana upatikana katika upande wa juu wa nchi, ambao sana sana huwa watulkana ama wasomali. Mimi sana sana huwa nashugulika ambacho sijawahifanya cha wema ni kuwapa vyakula, mavazi, Kwa familia zisizo jiveza sana.

Naam ahsante sana kwa hili swali je ulifanya nini asubuhi hii Naam asubuhi hii niliamka samoja badaya kuamka samoja kitu ambacho kilikuwa cha kwanza kabisa kukifanya ni kwenda msalani Badaya kutoka msalani nilikuja nikapiga mswaki Baadaya kupiga mswaki nilienda nikaoga ambapo nilichukua dakika ishirini kuoga nilipooga nilikuja nikava Baada ya kuvaa nikajitayalisha na kuwaamsha watoto wangu ili waende shuleni Baada ya hayo nikapata kuwa mama amesha tayarisha chai na ameshq tayarisha chakula cha asubuhi Nikanywa na watoto wangu nikapeleka watoto wangu shule baada ya hayo nikaelekea moja kwa moja hadi kazini ambapo huwa napata huwa nafanya kazi zangu za kila siku ama mahali ambapo huwa napata pesa za kujikimu.

Naam asanti sana kwa hili suali unapotaka kustalehe unafanya nini Naam mimi ninapotaka kustalehe kitu cha kwanza ambacho huwa nafanya ni kupunguza kazi nyingi ama kazi ninazo fanya nyumbani ama kazi ninazo fanya kazi ni mwangu ambapo huwa napata pesa ama hua napata pesa za kuji na kuji hifadhi kila siku Kitu cha pili ambacho hua nafanya ni kufanya zoezi za yoga Zoezi hizi husisha mwili Loho na akili Kitu wa kingine ambacho huwa nafanya ili kustalehe ni kuogelea asanti.

Naam asante sana kwa hili swali rangi yangu ya kupendeza ni ipi kulingana na mimi rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya kahawia Mbona napenda rangi ya kahawia rangi hii hupendeza sana Unapopaka mahali sana sana mimi rangi ya kahawia nimeipaka kwa chumba changu baiskeli yangu pia ina rangi ya kahawia babangu pia alikuwa napenda kupaka rangi ya kahawia kwenye vitu vyake kama vile gari Pikipiki, mahali anapoenda kazini pia amepaka rangi ya kahawia Pia nguo zangu mingi napenda kununua zenye rangi ya kahawia asante.

Naam, asante kwa hili swali zuri. Jee, unatumia simu yako kwa nini zaidi. Sana sana kulingana na mimi, simu yangu huwa naitumia sana sana kwa mawasiliano. Utapata kuwa kwa mara nyingi, huwa nawasilina na watu. Nakwamba siwezi kuofikia kwa ulaisi, huwa natumia simu ili kupasha mawasiliano yangu. Na wa kitu cha mbi pili ambacho napenda kutumia simu yangu kufanya ni kuingia mitandaoni ama naam kuingia mitandaoni kwa kutumia simu sana sana mitandao ambayo huwa naingia ni mitandao ya facebooku, mitandao ya instagram, mitandao ya Whatsapp ama mitandao mingi sana sana mitandao ya kijamii Asante.

Naam asante kwa swali nzuli una anda lipoti za kazi vipi naam asante kwa hilo namna ninavyo anda kazi lipoti za kazi yangu la kwanza kabisa huwa na huwa na natafuta data zinazo hitajika ilikuanda hiyo lipoti Hilo kitu cha pili ambacho huwanafanya na andika kile kinacho hitajika ilikuanda lipoti yenyewe Kitu cha tatu, ninacho kifanya, ni kuandika lipoti yenyewe kutafuta kutafuta data kutoka kwa watu, tunaofanya kazi na watu wenzangu asante.

Naam asanti kwa hili swali changamoto gani unakutana na zo kazini Naam changamoto kama unavyo jua kwa kazini hakukosi changamoto moja ama nyingine sana sana changamoto ambayo sana sana huwa nakumbana nayo ni changamoto ya kucheleweshwa kwa mshahara changamoto nyingine ambayo huwa na kumbana nayo Nichanga moto ya kufanya kazi kwa muda mrefu na kukosa kuongeze wapesa kwa muda wajuu ambao mtu ameongezea kazi nyingine.

Asante sana kwa hili swali je unapenda kunywa maziwa Naam kama unavyojua sana sana jamii za kiafrika wamelelewa kwa kutumia maziwa sana sana kwani ndiyo yanayopatikana kwa urahisi katika hizi jamii sana sana kwa ni huwa wanafuga ng'ombe nyingi za maziwa ama mbuzi za maziwa ambazo sana sana hutumiwa kwa ajili ya maziwa kama ni nayanywa maziwa Ndiyo mimi hupenda maziwa sana na hua nayanywa kwa kutumia mikate, keki Pia hua na tumia maziwa kutengenezea ya chai, asubui, asanti.

Asante sana kwa hili swali jee unafanya nini mala nyingi weekendi Mimi kwa mala nyingi weekendi Kitu chakwanza ambacho huwa nakifanya ni kukaa na familia yangu Napenda sana kukaa na familia yangu nyumbani kutazama filamu Kitu kingine ambacho ninapenda kukifanya na familia yangu ni kuongelea katika weekendi sana sana unapata kuwa weekendi huwa siyuko kazini na kwa hivyo huwa napata muda wakutosha wakufanya shuguli zangu ama kuwa na malafiki zangu ama kuwa na familia yangu Huwa naenda kuogelea na familia yangu Pia weekendi kwa ni sina kazi nyingi huwa naenda kutembelea malafiki zangu Kitu kingine ambacho huwa na kifanya weekendi ni kuwatembelea wazazi wangu Baada ya hayo pia huwa naenda shambani kupalilia maua ama kuangalia jinsi shambazangu zinavyo eNdelea asanti.

Naam, asante kwa hili swali nzuri sana, je ulikua una penda kufanya nini utotoni? Mimi kwa utotoni wangu nimelelewa na wazazi wa ki Afrika Kitu nilicho kuwa napenda sana ni kuogelea. Sana sana mahali nilipolelewa kulikuwa na mito, kulikuwa na vidimbwi vya maji Hili lilikuwa linafanya sana, tupende kuogelea, tukiwa watoto wadogo ama katika utotoni mwangu Tulikuwa tunaogelea mimi na lafiki zangu tukiwa wadogo hili jambo lilikuwa linafanya sana tuflahie, lilikuwa lina tupa amani sisi katika utotoni wangu na pia uchangamufu katika utotoni wangu.

Na asanti sana kwa hili swali je unajistawisha vipi wakati wa likizo kama unavyojua mara mingi wakati wa likizo unapatakua hamna kazi ama kazi nyingi huwa zinafungwa kwa ajili ya likizo na hili jambo hufanya mara mingi pesa kukosekana jinsi ninavyojistawisha kwa wakati wa likizo Huwa natafuta kazi ndogo ambazo naeza fanya nyumbani zinazoleta pesa kidogo kama vile kufuga kuku, kufuga wanyama nyumbani ambao ambapo Inapofika wakati wa likizo huwa na wauza na kupata fedha za kujistawisha Wakati huu kwani mara mingi hutapta hakuna pesa na inabidi utafute namna nyingine kupata hizo pesa.

Naam, asanti sana kwa hili swali. Je, unapenda kuvaa nguo za aina gani? Mimi nguo ninazo penda kuzivaa ni suti. Mbona napenda kuvaa suti? Hizi nguo hufanya mtu akuwe aheshimike zaidi aonekane mtu wa maana katika mitaa mingi ama katika vijijiini. Unapovaa hizi nguo. Sana sana huwa nguo rasmi Kila mtu atakusalimia kwa heshima ama utapokelewa kwa jinsi inavyofaa ama utapokelewa kwa heshima.

Naam asanti sana kwa hili swali je unapenda hadithi za ajabu Naam huwa unapenda hadithi za ajabu ama hizi ni hadithi za kustaajabisha ama kwani hizi hadithi kituja kwanza humfanya mtu kufikiria ama humpa mtu taswira na hizi hadithi hufurahisha sana sana unapokuwa na familia yako nyumbani ama munapopika hizi hadithi na watoto wako ama watu wa familia yako Asante.

Naam asanti kwa hili suali chakula gani unakula mala nyingi mchana Naam chakula ambacho hua nakila ama hua nakipenda sana sana wakati wa mchana ni chakula kinacho itwa wali wali ni mchili ulio pikwa ama mchele ulio iva Mbona napenda wali, napenda wali kwa sababu hua vilaisi kupika chakula kingine ambacho nakipenda wakati wa mchana ni chakula kinachoitwa mandazi Amandazi chakula hiki huwa vilaisi kukipika ama kukitayalisha na huwitaji masaa ma chache ama dakika chache kukipika ama kukitayalisha asante.

Naam, asanti sana kwa hili swali. Je, ni kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi Mimi kinywaji ambacho huwa napenda kukinywa asubuhi ni kinywaji kinachoitwa kahawa mbona napenda kunyo kahawa asubui kahawa kitu cha kwanza unapoweka sukari huwa tamu Humchangamsha mtu, humfrahisha mtu, humpa mtu ucheshi ama humfanya mtu kufanya kitu kwa nguvu humsaidia ya mtu kiakili humfungua wa mtu moyo wa kufanya kazi ama akili ya kufanya kazi.

Naam, asanti sana kwa hili swali. Jee, unacheza na nani malanyingi? Malanyingi, mimi huwa nacheza na lafikizangu ama bibi yangu. Mbona napenda kucheza na lafikizangu? Michezo ambazo huwa tunacheza sana sana. Sana ni mchezo ya kadanda, michezo ya mipila, liyadha. Sana sana hii michezo ndo huwa napenda kucheza na lafikizangu. Mahali ninapokuwa tunachezea uwanjani Tunakimbia pamoja Tunashindana aSanti sana kwa ili swali.

Naam asanti sana kwa hili swali unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati Kwa ngu mimi hua napenda mwanga wakati kati Kwa sababu huu mwanga humsaidia mtu kuona vyema na huu muharibu mtu macho Huwa hau muharibu mtu macho Unaona vizuri na huu hau muharibu mtu macho muanga mkali huu muharibu mtu macho Unamweze unamfanya mtu kuha ribika macho na hili lineza kukuletea madhara badaye katika maishani yako.

Naam, asanti sana kwa hili swali. Je, unapenda hesabu. Naam, mimi napenda hesabu. Mbona napenda hesabu? Kitu kinachofanya mimi nipende nipende hesabu kwani Kwa hii maisha huwezi ishi bila hesabu. Hesabu zinapatikana kila mahali kwa mambo ambayo unayofanya kila siku kwa maisha yako. Kwa hivyo upende ama usipopenda hesabu lazima utaifanya kwa maisha yako. Haya maisha bila hesabu hakuna kitu ambacho uneza kifanya. Kwa mfano hesabu za pesa. Ukitaka kulipwa ama kumpa mtu pesa lazima uwe hujui kufanya hesabu vizuri ama uwe na ile hali ya kujua mambo ya hesabu. Kitu kingine ni unapo hesabu vitu unavyomiliki ama vitu ulivyo navyo Lazima uwe na hesabu Kitu kingine ni unapopanga unapopanga mipango yako ya kila siku ama mipango yako ya nyumbani, Lazima ujue hesabu ama lazima ujue kupiga hesabu. Kwa hivyo hesabu ni kitu cha maana sana katika maisha ya wanadamu na lazima uwe unajua kufanya hesabu ama lazima upende hesabu Hata kama hupendi. Asante.

Naam, asante sana kwa hili swali. Je unapenda kufanya kazi pekee yako au na wengine. Kulingana na mimi huwa napenda kufanya kazi pekee yangu. Mbona napenda kufanya kazi pekee yangu? Sana sana kazi ninazozifanya ni kazi ninazohusiana na masaa. Unapofanya kazi pekee yako, hautakosana na mtu ama hakuna mahali utaambiwa na mtu jinsi unavyostahili kufanya ama vile utakavyofanya. Huwa unafanya kulingana na fikra zako ama kulingana na uwezo wako. Kwa hivyo kufanya kazi pekee yako ni nzuri sana kushinda mkiwa mnafanya kazi na wengi na watu wengine Kwani kitu kingine mkifanya kazi mkiwa watu wengine nafasi za kugombana huwa nyingi kushinda ukifanya kazi pekee yako. Kufanya kazi pekee yako Huwa na manufaa mengi kushinda mkiwa wengi Kwani unaeza fanya kazi kulingana na masaa unayotaka jinsi unavyotaka na mahali unapotaka kufanyia kazi yako.

Naam asanti sana kwa hili swali.je unapenda kupika Kwa kupika huwa napenda sana Mbona napenda kupika Kitu cha kwanza ambacho hufanya mimi nipende kupika ni kuwa sana sana mimi nimezaliwa Tumezaliwa katika chumba cha vijana wengi ambapo Hakukuwa na mfanyikazi ama ambapo mama yangu alikuwa anapenda kutuachia kazi ya kupika sana kitu kingine na kinachofanya nipende kupika ni kuwa napenda kuvitayarisha vyakula Napenda kula vyakula vya aina tofauti tofauti na hili kunifanya kunipa nafasi ya kupenda kupika Kitu kingine ninapokuwa peke yangu sina msaidizi wa kunisaidia kupika na kwa hivyo nahitaji kujua kupika au nahitaji kupenda kupika asante.

Naam, asanti sana kwa hili swali unapendelea viatu vya aina gani? Kulingana na mimi viatu ni navyo penda ni vyatu vya langi ama kiyatu cha ngozi. Hivi viatu na vipenda kwani, kitu cha kwanza huwa kinakaa kwa wakati kwa au kwa muda mlefu kabla kihalibike. Kitu cha pili, kiatu hiki hata kama kina uzo kwa pesa ghali kiatu hiki hukaa kwa muda mlefu na hili ndilo sana sana huwa naangaleni ninapo nunua kiatu. Pia unapo kipiga langi huwa kina kaa vizuli Ukitembea kwa watu sana sana, unapo unapo taka kiatu cha ofisi sana sana ni kiatu cha langi Sandi.

Naam, asante sana kwa hili swali, je, unapenda kupiga picha? Naam, mimi napenda sana kupiga picha, kwanza na marafiki, ama nikiwa peke yangu Ninapoenda mahali, ninapotembea, labda ni mahali kuna wanyama pori Huwa napenda sana kupiga picha, ama mahali kuna watu, huwa napiga picha na marafiki zangu, wazazi wangu, familia yangu, marafiki zangu Pia ninapoona kitu kizuri huwa nakipiga picha. Kitu kinachoninufaisha huwa nakipiga picha ama mimi mwenyewe huwa napiga picha. Sana sana picha zangu huwa za kuweka mitandaoni ama kuzitazama ama kwa makumbusho yangu. Asante.

Naam, asanti sana kwa hili swali unapenda kutembea wapi, sana sana mimi hua napenda kutembea labda kwa soko ama mjini mahali kwingine ambapo huwa napenda kutembea ni pori ama mahali kuna wanyama pori kuwaona kupiga picha kuwa tazama kufurahia na marafiki zangu, kufurahia na familia yangu ama kufurahia na ndugu zangu ama kufurahia na marafiki zangu ama familia yangu Kitu cha kwanza mjini ama mjini ama mjini sana sana hua natembea na rafiki zangu ama familia yangu Kwa wanya mapoli ama polini hua natambia na malafiki zangu kutazama wanya mapori kuwapiga picha, kujifurahisha, hma kumbusho kwa masomo asanti.

Naam asanti sana kwa hili swali je unafanya mazoezi ya mwili mala ngapi Naam mimi kwa kufanya mazoezi ya mwili huwa nafanya malambili kwa siku Malambili kwa siku mazoezi ya mwili sana sana huwa nafanya asubui na jioni Mbona napenda kufanya mazoezi ya mwili kwa kila siku Utapata kuwa mazoezi hupunguza mafuta ya lio mwilini humsaidia mtu, husaidia damu, kutembea mwilini vizuli husaidia moyo kudunda jinsi inavyo faa husaidia mwili kuepuka na magonjwa ya nayoletwa na kutofanya zoezi ama unayoletwa kwa damu kutopiga vizuli ama damu kuto zunguka mwilini vizuli Hili hufanya mimi kufanya mazoezi malambili kwa siku Pia ninapo fanya zoezi huwa na fanya zoezi na malafiki zangu ama familia yangu kila asubui na Kila jioni ni napo enda ama ni napo rudi kutoka kazi ni mwangu. Mahali ni napo piga zoezi zangu, huwa naenda kufanya gym na malafiki zangu, huwa nafanya yoga, huwa na kimbia na familia yangu nyumbani.

Naamu asandi kwa hili suali nzuli je unapenda kuandika kwa mkono ama kompyuta kulingana na mimi huwa napenda kuandika kwa kompyuta bona napenda kuandika kwa kompyuta kuandika kwa kompyuta ni vilahisi na mtu hawezichoka kwa halaka Unezaandika kwa kulasa nyingi kwa kompyuta bila kuchoka Kwa mkono unahitaji kutumia mkono wako kuandika na hili huchokesha sana kompyuta pia ina vitu mingi unaeza andika kwa haraka kompyuta pia uneza weka data zako ama uneza weka vitu unavyoandika mahali panapofa na uviweke kwa unadhifu na pia ufanye kazi yako yonekane nadhifu ambayo ni kadri na kuandika kwa kutumia mikono na pia kompyuta huumba mtu nafasi nzuli ya kutengeneza kazi yako jinsi unavyo itaka kushinda mukono ambayo ni kazi inayochukua wakati mwingi kufanya kazi yako jinsi unavyo itaka.

Ni malengo gani unayo kwa kazi yako? Naam asanti sana kwa hili swali. Malengo ambayo ninayo kwa kazi yangu. Kitu cha kwanza lengo ambalo ninalo kubwa. Ni kufanya kazi yangu iwe kazi kubwa. Ama kazi inayotajika. Lengo hili linahitaji pesa nyingi. Ama huhitaji pesa ya kuendelesha hii kazi. Pesa pesa nyingi. Hilo ni lengo la kwanza. Lengo la pili ninalotaka ama ninayo kwa kazi yangu. Ni kuifanya kazi ya kuvutia watu ili kuleta watu wengi ama kuleta wanunuzi wengi. Kwani biashara ninayofanya ni ya ununuzi ama ni biashara ninayofanya iliyo kama kazi yangu. Kwa hivyo hili litanisaidia hili kuifanya biashara yangu iwe kubwa ama iwe biashara inayotanjika.

Naam, asanti sana kwa hili swali, mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi Naam, asanti sana. Mwezi ambao ninaupenda zaidi ni mwezi wa Disemba. Mbona unaupenda huu mwezi sana, ama mwezi huu una manufa gani kwangu Kitu kinachofanya ni upende huu mwezi sana, ni kuwa huu mwezi sana sana watu huwa hatuyuko kazini sana sana huku nchini Afrika watu huwa hawayuko kazini, watu huwa wafanyi kazi sana, unakuwanga wakati wa sherehe, ama wakati wa familia, wakati wa kusherekea na marafiki zako, wakati wa kusherekea na familia yako Wakati wa kuwa na familia kutembea, mazoezi, na wakati ambao ni wakati mzuri sana wa kukaa na familia yako, ama kufanya zoezi ama kutembea, sana sana ndio maana huwa naupenda huu mwezi wa Desemba.

Naam, asanti sana kwa hili swali, mkate wa aina gani unaupenda? Naam, kulingana na mimi mkate ambao huwa naupenda ni mkate wa ngano. Mbona napenda huu mkate? Huu mkate ni mkate ambao umetengenezwa na ngano ambayo haijaondolewa kitu chochote na ni ngano iliosagwa ama na haijaondolewa kitu chochote kwenye huu mkate. Hu mkate humpa mtu nguvu na humpa mtu nutrients kama vile za nguvu humpa mtu madini, mwilini huu mkate huwa sana na humpa mtu nguvu sana sana mtu ambaye huwa anafanya kazi za kazi ngumu ngumu ama kazi zinazo hitaji nguvu nyingi Anafa aule ama anafaa kuwa akila huu mkate Hu mkate hua unatayarishwa kwa mafuta ngano unachanganya ngano na maji Kisha after baada ya kuchanganya ngano na maji unaweka.

Naam, asanti sana kwa hili swali mboga, gani unazo penda kula? Kulingana na mimi mboga ambazo ninazipenda kuzila ni mboga za kienyeji. Kuna mboga za kienyeji ambazo huwe zinamea sana sana kwa nchi za kiafrika. Mboga hizi kama Kenya, kuna mboga zinazoitwa kunde, Kuna zingine zinazoitwa spinachi Kuna zingine zinazoitwa mboga zinazo tokana na mmea wa mboga Kuna mmea unawaita boga majani yake huliwa kama mboga mboga hizi kitu kinachofanya ni Napia kuna mboga zinazoitwa managu kwa lugha ya kiafrika ama kiswahili mboga hizi hupendwa kwa ni hua tamu na humsaidia mtu humpa nutrient ama madini humpa mtu madini mwilini asanti.

Asante sana kwa hili swali, je unavaa saa? Naam, mimi hupenda kuvaa saa sana. Mbona nipende kuvaa saa? Kitu cha kwanza ambacho hufanya mimi nivae saa. La kwanza kabisa kabla tuingie kwa swali ni saa kwanza ni nini? Saa ni kifaa. Sana sana ni kifaa kinacho, ni kifaa cha elektroniki. Kinachoekwa mkononi ambacho humuonyesha mtu masaa. Ama ni hali gani ya anga ama ni wakati sana sana huonyesha mtu ni wakati upi wakati uliopita wakati uliopo sana sana huonyesha mtu wakati uliopo Hua napenda sana kuvaa saa na Kitu kinachofanya mimi nipende kuvaa saa ni kuwa Kitu ya kwanza saa unaeza vaa kwa urembo Unapovaa suti, unaeza ongeza saa Uneeza ongeza saa inayofanana na suti yako Kitu kingine hasaa humuonyesha mtu kuwa anaedhaminika, mtu anaejipanga, mtu anaeeza kufanya kazi zake mtu anaezafanya labda kwa pia humuoenyesha mtu kuwa nadhifu asante.

Naam, asanti sana kwa hili swali, je, bafu ni nini? Jee, bafu ni wapi? Kitu ambacho ningependa kusema kuhusu bafu, bafu ni mahali ambapo mtu huwa anaenda kuogea ama bafu ni mahali ambapo mtu huwa anaenda kufanya nini? Kuogea ama kusafisha sana sana bafu hupatikana kando ya vyoo sana ama ndani ya nyumba ili mtu anapohitaji kuoga ili mtu anapotaka kuoga huwa anafanya kwa haraka sana ama huwa anaenda na kuoga ama bafu pia unaeza kuwa mahali pa kuchinjia mahali pa kutolea mavazi ama kugeuza mavazi ulioyavaa.

Naam asanti sana kwa hili swali.je nakili ni nini? Ni ile hali ya kunukuu ama kunukuu jambo.

Naam asanti sana kwa hili jina kushindwa kushindwa je kushindwa ni nini kushindwa ni ile hali ya kutofanya kitu ama mtu kutokuwa na uwezo wa kufanya jambo fulani mtu amejalibu kufanya jambo fulani lakini hajaweza kulifanya mfano nimeshindwa kula mfano mwingine kushindwa kwake kulimfanya Asiendele na mtihani wake Asande.

Naamu Asante sana kwa hile swali nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuli Naamu kama uvyojua kitu ambacho huwa kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuli Kitu chakwanza ni malipo malipo yanapofanywa kwa muda unaofaa huyapa mazingira ya kazi kuwa matulivu Kitu chingine kinachofanya mazingira ya kazi yawe mazuli ni utulivu Unapata kuwa kama kuna utulivu katia wafanyakazi na wenye kazi Hili uifanya mazingira ya kazi kuwa mazuli Kitu kingine ni mtu kufanya kazi inayomuhusu mtu anapofanya kazi inayomuhusu hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuli na bila kulaumiana na hili hulifanya watu kukaa kwa amani, kukaa kwa upendo, kukaa kwa ucheshi Ah, asante.

Naam, asante sana. Kwa hili swali je, umewaifanya kazi ya kujitolea? Naam, kazi ya kujitolea nimewahi fanya. Najua unashindwo nimewahi fanya wapi. Kazi ya kujitolea, mahali ambapo nimewahi fanya. Ni kwa matanga. Sana sana hua nafanya kazi ya kujitolea kwa matanga. Labda kusaidia, wanao omboleza, kufanya kazi za kwao nyumbani. Labda kuvunja kuni, kutayalisha mahema, ili, kuanda madhishi. Asante.

Naam, asante sana kwa hili swali la, unafuata matukio ya kimataifa? Naam, sana sana kwanza mimi, kitu la kwanza mimi ni mkenya na huwa nafuatilia matukio ya kimataifa. Matukio ya kimataifa sana sana ni matukio yanayotokea duniani kote ama nchini kila mahali. Matukio haya hunisaidia kujua mambo yanayoendelea duniani mambo kama vile jinsi pesa zinavyo zilivyo sokoni ya pesa Kitu kingine ni jinsi nchi zinavyoongozwa. Jinsi benki zinavyofanya kazi. Jinsi mipira ama michezo ya kandanda yanavyo inavyo lfanya ama inavyoendelea.

Naam asante sana kwa hili swali jukumu gani unalopenda zaidi kazini Naam jukumu ambalo mimi hulipenda sana kazini ni jukumu la kuongoza wengine unapopata hili jukumu la kuongoza wengine Unapata kuwe uneza pata kuongezwa kwa labda majukumu yako na Unapoongezwa jukumu lako Hii inamanisha kuwe pesa pia huongezwa na kitu ambacho huwa kinatufanya tuende kazini ni kutafuta heba ama kutafuta pesa. Na unapoongezwa majukumu hili linafanya kuwa ama unapopewa jukumu la kuongoza wengine hili linamaanisha kuwa utaongezwa mshahala pia na unapo ongezwa mshahala pia maisha huwa mazuli na maisha huwa mema asante.

Naam, asanti sana kwa hili swali je unapenda kucheza michezo ya video Naam, michezo ya video huwa naipenda sana Mbona huwa napenda sana hii michezo ya video Napenda sana ili kueka kwenye mitandao ya kijamii Kunukuu mambo ambayo labda watu ambayo wanajulikana sana duniani huyafanya Napenda sana kunukuu majina yao Labda majina ama vitendo vyao ama jinsi wanavyo fanya mambo yao sana sana hua nafanya haya kwa kupitia michezo ya video na pia hii michezo ya video hua naiweka kwenye kwenye mitandao ya kijamii ambayo hunisaidia kukuza hii mitandao ya kijamii na badaye pia hunipa kazi ama hela hunipa pesa ama hela jinsi watu wanavio ipenda ama kama watu wengi wanaipenda hili hunipa pesa Asante.

Naam, asanti sana kwa hili swali juisi gani ya matunda unayoipenda kulingana ya mimi juisi ya matunda ambayo ninayopenda ni juisi ya mananasi nasi, nanasi kwa kizungu huitwa pineapple Tunda hili huwa tamu sana Juisi yake hua ya rangi ambayo sana sana haina rangi, juisi ya matunda haya huwa ya hayana rangi na huwa naipenda sana kwa ni matunda haya huwa matamu sana na nanasi huwa tamu na hutoajisi tamu na yenye ladha zuri.

Naam, asante sana kwa hili swali kuhusu, niambie kuhusu nchi ambayo ungependa kuitembelea kulingana na mimi nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Uingereza Mbona ningependa kuitembelea hili nchi? Hili nchi ya Uingereza hujulikana sana kwa michezo ya kandanda, nchi kubwa, nchi ambayo ina uhusiano mzuri na nchi zingine na pia hupendwa sana na watu. Ningependa kwenda kwa hii nchi ili kutazama mpira wa kandanda. Sana sana nchi ya Uingereza hujulikana na mipira ya kandanda. Ndiyo maana ningependa kuitembelea hii nchi ili kwenda kutazama michezo ya kandanda mara yanapokuwa yakifanyika asante.

Naam asanti sana kwa hili swali unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati ama ni mambo yepi ambayo hua nafanya ili kuhakikisha kuwa nimekamilisha kazi zangu kwa wakati unaofaa ama wakati unaohitajika Naam kitu cha kwanza ambacho hua nafanya ili kuhakikisha kuwa nimefanya kazi zangu wakati unaohitajika Kitu cha kwanza hua na hua nafanya kitu kinachoitwa mpango ama mpangilio kazi zote huwa nazieka kwenye mpangilio na huwa nahakikisha kuwa kila kazi nimeifanya kwa wakati unaofaa ama wakati ambao nilikuwa nimeweka na hili jambo wakati ni kitu cha maana sana na hili jambo hufanya ni huhakikisha kuwa nimefanya kila kitu ama kila jambo kwa wakati unaofaa.

Naam asante sana kwa hili swali unafanya nini ili kujitunza Kitu ambacho huwa nakifanya ili kujitunza Kitu chakwanza ni huwa nafanya kazi Huwa nafanya kazi ya uwalimu na mimi pia ni mwana biashara Hili hunisaidia kujitunza kifedha Kitu kingine ambacho huwa nafanya ili kujitunza Huwa ninahakikisha kuwa nimefanya mazoezi ya mwili ili kujitunza kimwili Huwa nina hakikisha kuwa mwili wangu nimeutunza kimwili kufanya zoezi Kwa zoezi za kila siku sana sana huwa nafanya zoezi za wakati wa asubuhi na wakati wa jioni hizi zoezi hunisaidia kimwili, hunisaidia kuepukana na magonjwa yanayoletwa na kutofanya zoezi.

Naam, asanti sana kwa hili swali niambie kuhusu shughuli zako za wikendi kulingana na mimi sana sana wikendi huwa naenda Huwa naenda kutembelea marafiki ama kutembelea familia yangu Wikendi inapofika mimi huchukua familia yangu Tunaenda kutembelea wazazi wangu mashambani Pia huwa naenda kutembelea marafiki zangu Kwani sana sana wikendi huwa sinaga kazi nyingi za kufanya Kitu kingine ambacho huwa nafanya wikendi ni kupeleka familia yangu kuogelea Huwa nawapeleka familia yangu kuogelea wakati wa wikendi Kitu kingine ambacho huwa nakifanya wakati wa wikendi ni kuwasaidia wazazi wangu katika kazi zao za kila siku kazi zao za mashamba na kitu ambacho wanachohitaji huwa na wafanyia katika hizi siku za wikendi Kitu kingine ambacho huwa nakifanya Wikendi ni kuna huwa naenda kuangalia jinsi ambavyo biashara zangu zinaendelea vile wafanyakazi huwa nafanya kazi kwenye biashara zangu Pia katika hii wikendi huwa naenda kuwalipa wafanyakazi wanaofanya kwa mashamba yangu kazi Kwani mimi huwa nawalipa kwa kila wikendi Kitu kingine ambacho huwa nakifanya kwa wikendi ni kufanya zoezi Wakati huwa wikendi Huwa sinaga kazi nyingi za kufanya kwa hivyo Huwa naenda na kufanyazoezi kila wikendi Jambo jingine ambacho huwa nafanya wikendi ama siku ambazo sina kazi sana sana huwa siku hizi za wikendi Huwa naenda kutazama mpila za kandanda Mimi huwa napenda sana mpira za kandanda na kwa hivyo siku ama wakati ambao siko kazi Huwa naenda kuyatazama sana kwani naipenda muno Jambo lingine ambalo nanipenda kuenda kufanya siku hizi za wikendi ni kuenda mashambani Huwa naenda mashambani kupalilia ama kupalilia maua yangu ama kuangalia vile kahawa zangu ama miti ya kahawa jinsi inavyofanya Huwa naenda kuangalia jinsi mipareto yangu inavyofanya Kitu kingine huwa nakifanya ni usafi Huwa nafanya usafi siku za wikendi ama siku ambazo siyuko na kazi nyingi za kufanya sana sana huwa hizi siku za wikendi Huwa nafanya usafi mimi na familia yangu Mimi na watoto wangu Kitu kingine huwa napeleka watoto wangu Huwa nawafunza kusoma kufanya kazi zao za kila siku asanti.

Naam asante sana kwa hili swali, ninafanya nini kwanza ninapoanza kazi Kitu cha kwanza ninapoanza kazi, baada ya kuanza kazi zangu zote huwa naomba Baada ya kuomba huwa natengeneza kila kitu, Computer yangu huwa nafanya kuwa inafanya kazi, vitu zote kwenye ofisi ziko imara na kila kitu kinaendelea kwa uzuri kabla nianze kazi, baada ya kuanza kazi yangu.

Naam, asanti sana kwa hili swali, nafanya nini wakati wa mapumziko wa mchana? Wakati wa mchana, ambapo, wakati wa mapumziko sana sana huwa lisali moja ama masaa, sana sana huwa nusu lisaa ama hadi lisaa limoja. Kitu ni nachofanya wakati huu wa mapumziko ya mchana huwa naenda napika chakula cha mchana, nala, napelekea watoto wangu shuleni chakula, pia nasaidia bibi kwa kazi kidogo za nyumbani kisha naelekea naelekea narudi kazini.

Naam asanti sana kwa hili swali huwa nafanya nini wakati wa mchana Kitu cha kwanza ambacho mimi huwa nafanya wakati wa mchana Wakati ambapo sana sana wakati wa mchana ni wakati huwa lisali moja au masali mawili ambapo mtu hayupo kazini ama wakati wa mapumziko baada ya kazi nyingi mchana kutwa Kitu huwa nafanya huwa naenda nyumbani na tayarisha chakula naja na tunakula na familia yangu hapo nyumbani Alafu baada ya hayo huwa napelekea watoto wangu ama watoto wangu walio shuleni chakula hicho Asante.

Naam asanti sana kwa hili swali ndoto yangu kubwa ni nini? Naam ndoto yangu kubwa ni kukua baba ambaye ni mwaminifu, mtulivu, mwenye utulivu mwingi na kukua kiongozi wa taifa ama kiongozi wa jiji ama mtu aliedhaminika katika taifa lake ama nchini mwake Kitu kingine ambacho ni ndoto yangu kubwa ni kukua mtu anayedhaminika kukua mwalimu ama kwani mimi nafanya uwalimu kwa mwalimu anayedhaminika anayefanya kazi jinsi inavyostahili anayefanya mambo jinsi yanavyostahili. Asante.

Naam, asanti sana kwa hili swali ni nani aliye kufundisha jambo muhimu? Mtu aliye nifunza jambo muhimu sana katika maisha yangu ni mzazi wangu. Mbona nimesema kuwa ni mzazi wangu ndiye alia nifundisha jambo muhimu sana katika hili dunia? Utapata kuwa mzazi wangu alinifunza kufanya vitu kivyangu. Jinsi ya kujifanyia mambo, jinsi ya kukaa na watu wengine, jinsi ya kukaa na katika kijiji chenu na watu wengine, jinsi ya kufanya mambo yangu, jinsi ya kuelekeza ama kufanya kila kitu. Asanti.

Naam, asanti sana kwa hili swali, tunda lako la kupendezwa ni lipi Asanti sana, tunda langu la kupendeza ni tunda linaloitwa embe Mbona napenda embe Kitu kinachofanya ni lipende embe ni kuwa embe ni tamu sana Huwa nzuri sana na linapendwa na watu wengi sana sana sana katika vijijini, mijini na katika mataifa mengi ya kiafrika Kitu kingine embe unaeze ukalitumia kutengene za juisi za matunda.

Naam asanti sana kwa hili swali. Je, unapenda kutembea misituni? Naam napenda sana kutembea misituni ili kuangalea jinsi misitu inavyo mea jinsi misitu inavyo endelea. Hali ya anga huko misituni kupima misitu. Kuangalea jinsi miti inavyo kujua mambo mengi kuhusu misitu na miti hili hunisaidia katika mambo yangu ya kuangalia kujua kuhusu yanayo nizunguka.

Naam, asanti sana kwa hili swali, ninapenda mfumo gani wa simu? Kwanza kuna mifumo ya aina mingi ya simu. Mfumo wa kwanza wa simu ni mfumo wa Apple. Huu mfumo ni wa simu ambazo ni mfumo wa simu zinazoitwa iPhone. Mfumo mwingine wa simu ni mfumo unaoitwa Samsung. Ni mfumo wa simu zinazoitwa Samsung sana sana hizi simu huwa nzuri sana. Mfumo ambao mi hupenda ni mfumo wa Apple, kwani teknolojia yake huwa juu, mambo zao hutumia teknolojia ya hali ya juu na humsaidia mtu sana unapofanya shughuli zako za kila siku.